Malengo ambayo mimi niko nayo kwa kazi yangu ni malengo ya kuweza kutatua shida mingi za wateja wangu hiyo ndiyo malengo yangu haswa.

Mimi hasa mimi hupendelea mahali ambapo pamenyamaza mahali ambapo pana kimya kingi Sipendelei mahali ambapo kuna kelele maana siwezi hata kufikiria kuhusu maisha ama kufanya mambo mingine Kwa hivyo napenda mahali ambapo kuna kimya kingi.

Mimi aina za filamu ambazo mimi hupenda ni filamu ambazo ziko na vita yaani vile filamu za action movie hizo nizo filamu napenda kabisa kuliko filamu nyinginezo Kwa hivo mimi napenda filamu ambazo zi na vita.

Kitu ambacho nawaza sema kinafanya nifurahi sana ni kwanza ni kuwa na uzima wa mwili ni kitu ambacho kinafanya nifurahi na pia kitu kinafanacho nifurahi ni kuwa kupata kitu ambacho nisema nitafanya na nikipate kinafanya pia nifurahi sana.

Mimi ninapotazama nje ya dirisha langu naona miti na pia naona majengo makubwa na napenda kutazama nje hasa wakati wa mchana na si wakati wa usiku na kinachabadilika ninapotazama nje ni hewa hali ya anga.

Mimi naweza sema napendelea kusoma na bado napendelea kuandika Maana zote zinaendana pamoja kwa hivyo ikifika ni masaa ya kusoma, nitasoma na bado ikifika masaa ambayo ni ya kuandika basi itanibidi niandike kwa hivyo napendelea kusoma na kuandika.

Jambo ambalo mimi linanipa sana motisha kazi ni kuweza kulitatua jambo la mteja wangu ambalo alikuwa ameniletea na napoweza kulitatua na linafaulu nasikia nimepata motisha mingi ya kuendelea na kazi, ndiyo.

Rangi yangu ambayo mimi kupendezo nae sana kuliko rangi zingine zote ni rangi ambayo naeza sema ni rangi ya blue ni rangi huwa ni mzuri sana na ni ya kupendeza ambayo inafana na mawingu kwa ivo napenda rangi ya blue.

Wakati ambao kuna baridi kali sana mimi hasa hupenda kuvalia nguo ambazo ni nzito nzito iliku nikinga na baridi na pia kunywa maji ambayo ni ya moto kupita kiasi ilikuweza kujikinga na kupatwa na baridi.

Ili kuwapa wenzangu moyo mimi huwa na waa na wapa marafikizangu maneno ambayo ni ya kukaza roho maneno ambayo ni ya kutia nguvu mwilini mwa marafiki zangu ama wenzangu ili waweze kuendelea na maisha na wasikate tamaa.

Vile ambavyo mimi napanga kazi zangu kwanza ni nakuwa na ratiba. Nakuwa na ratiba ya kunionyesha kila kazi itachukua muda fulani na muda fulani. Kwa hivyo hivyo ndio mimi napanga kazi yangu. Kuwa na ratiba ya kazi zote nitakazofanya.

Vile ambavyo nafanya ili niweze kujitunza vizuri ni kuwa nakula chakula kizuri kilicho na afyabora na pia nafanya mazoezi kama kutembea na pia nafanya mazoezi ya kimwili ili niweze kujitunza vizuri.

Ndiyo, mimi nafuatilia matukio ya kimataifa Hasa kwa mitandao kama vile YouTube na kuwa na pia kwenye televisheni kama vile televisheni ya Aljazeera na televisheni ya CNN Kwa hivyo, mimi nafuatilia matukio ya kimataifa.

Ndiyo, mimi napenda kuzungumza kuhusu siasa Maana siasa, ndizo zinafanya nchi yoyote iendele Maana kuwa siasa, ndipo tunapata kufanya uchaguzi na kwenye uchaguzi, na pata viongozi Kwa ivo napenda kuongea kuhusu siasa.

Wakati wa siku ambao mimi naweza kufanya kazi vizuri naweza sema ni wakati wa asubuhi, wakati ambapo mafikira yangu hayana mambo mingi na nimetoka kulala na kwa hivyo nasikia mwili uko vizuri kufanya kazi.

Mimi naweza sema ya kwamba napenda hali ya mvua maana wakati ambapo kuna mvua mimea huweza kukua mashambani atu napata mavuno mengi kwa hivo naweza sema ya kua mimi napenda mvua kwa hiyo sababu.

Mimi naweza sema yakuwa mimi siushiriki katika mchezo wa besiboli na kwa hivyo siwezi jua ni timu gani ambazo zinacheza mpira mchezo huu wa besiboli na kwa hivyo mimi sijui mambo yoyote kuhusu besiboli kwa hivyo sina hisia zozote wakati mchezo huu unacheza.

Vili ambavyo mimi nawianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi ni kuwa wakati wakazi mimi hufanya kazi ambayo nahitaji kufanya lakini ikifika ni wakati wa maisha yangu ya kibinafsi pia nafanya mambo yangu ya kibinafsi na sifanyi kazi wakati wa mambo yangu ya kibinafsi.

Kabla ya kuanza kazi mimi kwanza na huwa nataka nifahamu malengo ya kile ambacho nataka kukipata kwa hiyo kazi Hili niweze kujua vile nitakavyofanya hiyo kazi kwa hivyo ni kujua lengo ambalo nataka kupata Nikimaliza kazi ile.

Vile ambavyo mimi napenda kujifunza mambo mapya kwanza ni kurudia yale mambo kwa kabisa kurudia tena na tena na tena ili nami niwezekujua jambo hilo jipya na kuweze kulifanya tena bila kurudia tena.

Naweza sema ya kwamba mimi ni mtu wa kuwahi, mimi sio mtu wa kuchelewa, maana kuchelewa sio jambo mzuri maishani. Kwa hivyo mimi nawezo sema ni mtu wa kuwahi na kufika mapema mahali ambapo na naenda ama naelekea, kwa hivyo mimi ni mtu wa kuwahi sio kuchelewa.

Vile ambavyo mimi najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwanza ni kuwa na uo kuongea vizuri na kusikiza na hasa kazini na mtu anakutoa na makosa kwa unyenyekevu na heshima.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni ya watu, mitandaoni, maana maoni hayo hufanya saa zingine nafurahia maana nacheka, na pia saa zingine nasoma jambo moja au jingine, kwa hivyo mimi napenda kusoma maoni ya watu, mtandaoni.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kiko na rangi ambayo ni nyeu nyeupe Maana rangi nyeupe ni mzuri na kiko na kitanda kikubwa kina chofanya ni sikie vizuri nina polala Siwezi kuona kitu kutoka dirishani na napenda chumba changu maana ni kikubwa.

Mboga ambazo mimi hupenda kula sana ni mboga aina ya sukuma wiki. Napenda hizi mboga maana, hizi ni mboga mbazo huongeza nguvu nyingi sana kwa mwili wangu. Kwa hivyo mimi hupenda mboga sana za sukumawiki kuliko mboga zinginezo.

Mimi ninaweza sema na nawishi katika nyumba ya kukodesha ambayo napenda mazingira ya manyumba hilo ambalo naishi na nilihamia hapa mahali naishi mwaka uliopita na napenda hapa maana kumusalama ni mzuri na napenda mahali napoishi.